Je, napenda kuenda pwani? Hapana, sipendi kwenda pwani kwa sababu jambo ya kwanza mimi ni mwoga wa maji. Sipendi maji kwa sababu nikienda ndani ya maji huona kama nitazama. Maji mengi ntaona kama nitazama. Sijui kuogelea. Ndiposa huwa najiweka kando. Kwenda kwenda kutembea kwenye baharini kule pwani, inaniogopesha sana.

Na muda ambao tuko ndani saa hizi, sioni kama safari itakuwa nzuri kutumia ramani, ndiyo maana mimi hutumia GPS, sababu GPS itakuelekeza kutumia simu yako wakati wowote. Lakini ramani wakati mwigine inaweza raruka, si wakati wambao tuko nao saa hizi, utatumia rununu ama simu yako ili kuweza kuona na kuweza kuweka mahali unaenda, na utaweza kuelekezwa kwa njia nzuri sana na GPS.

Nyama ya kuku, nyama ya kuku kwa sababu ni nyama ambayo iko mzuri na ni nyama ambayo maramingi hata madaktari wamekuwa wakituambia ya kwamba nyama hiyo itatusaidia kuhusiana na kuepuka magonjwa wa katha wa katha, nyama ambayo inakuwa na madini katha katha kuliko nyama ya ng'ombe, ndio maana mimi naipenda sana ya kuku, mzuri sana, kwanza ya ambayo imechomwa inakuwa mzuri sana.

Tabia kuu sana ya mtu ya watu ambao inanichukiza hapa duniani, watu ambao ni wachoyo, watu ambao hawataki, mikono zao ni gamu, mikono zao hawataki kupeana chochote, laki licha ya hao wanataka wapewe lakini hao hawataki kupeana, hao wanajiangalia tu lakini hawaangalii maslahi ya wengine. Watu kama hao mimi hunichukiza sana kwa sababu hawaezi jenga eneo, hawaezi jenga mahali. Kwacsababu watu hao pia watakuwa wamebeba baada ya kukua na uchoyo wanakuwa na jambo lingine ya wivu. Hawataki watu wengine kuendelea licha ya hao wanataka tu hao ndo waendelee na hawati maendeleo yaende kwa watu wengine. Uchoyo na wivu ni jambo ambalo ni mbaya sana katika jamii.

Napenda Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ni mchezaji ambaye ameonyesha heshima, ameonyesha nidhamu, na amejituma kwa sana. Miaka yake arobaine kuendelea, amekuwa mchezaji ambaye tumeona. Akifanya kazi, akicheza katika timu tofauti tofauti, na akijishindia medali tofauti tofauti katika nyanja ya mpira, mchezaji wa mpira. Na amekuwa mchezaji ambaye ameonyesha wengine kwamba mambo yanawezekana licha ya mbali unatoka. Na amekuwa kiongozi katika mambo kadhaa, amekuwa kama kielelezo katika masuala ya michezo ya mpira.